Ninapokuwa nyumbani, nikiamka ila asubuhi, humshukuru Mungu kwanza, hufanya mazowezi, na hujishughulisha na kazi ndogo ndogo zinazo kuwa nyumbani. Nita nita tengeneza bustani yangu vizuri. Nita andaa chakula changu mi mwenyewe nita angalia tv. Nitasikiliza mziki. Nitasoma vitabu. Na ndivo siku yangu huwa ikisha nikifanya hayo.